Nilipokuwa utotoni nilipenda sana kucheza michezo ya nje. Kama kukimbia, kuruk kamba na kucheza na wenzangu mpaka jioni. Michezo hiyo ilinipa furaha kwa sababu iliniwezesha kutumia nguvu, kushirikiana na wengine na kujifunza umuhimu wa urafiki na kushindana kwa heshima. Pia nilijifunza jinsi ya kushinda na kushindwa bila kuvunjika moyo.

Kwangu binafsi napenda kuenda madukani asubuhi. Wakati huu, maduka huwa bad hayaja jaa na msongomano wa watu. Hali ambayo hunipa nafasi ya uchagua bithaa kwa utulivu. Bila haraka, pia wauzaji huwa na sobla zaidi. Na mara nyingi bidhaa huwa safi na zimepangwa vizuri, jambo linalo rahisisha kufanya maamuzi sahihi.

Napenda kuwa mahali penye utulivu na amani. Mahali kama hapo hunipa nafasi ya kufikiria kwa kina bila kelele au usumbufu mwingi. Utulivu hunisaidia kupanga mawazo yangu, kutafakari mambo ya muhimu na kujisikia huru kifikra. Pia napenda mahali palipo na mazingira ya asili kama bustani, pia karibu na miti au penye upepo mwanana. Mazingira haya hunipa hisia ya faraja na hunisaidia kujiona nimeunganishwa na maisha kwa ujumla.

Mafunzo ya kazi yaliyonisaidia zaidi ni mafunzo ya mawasiliano na ushirikiano kazini. Mafunzo haya yalinifundisha jinsi ya kueleza mawazo yangu kwa uwazi, kusikiliza wengi kwa makini, na kufanya kazi kama timu. Kupitia mafunzo haya, niliweza kueleza kuwa mafanikio ya kazi hayategemei juhudi za mtu mmoja pekee, mbali hutokana na ushirikiano mzuri katikati ya watu wenye malengo ya pamoja.

Kwangu binafsi, ningesema na kumbuka mwalimu wetu wa kiswaili kutoka shuleni. Alikuwa mwalimu mwenye subira na aliyependa kufundisha kwa moyo wote. Alijali sana wanafunzi wake na alihakikisha kila mmoja anaelewa somo. Hata kama ilibidi arudie mara nyingi, njia yake ya kufundisha ilifanya somo lionekane rahisi na la kuvutia. Mwalimu huyo alinisaidia sana kupenda kusoma na kuandika, alituhimiza kuandika insha hadithi fupi fupi na hata mashairi kisha akatupa marajesho wa kutujenga.

Ndiyo napenda kula popcorn, napendezwa nayo kwa sababu ni chakula chepesi kinachoweza kuliwa wakati wa kupumzika au wakati wa kujiburudisha. Ladha yake iwe ya chumvi au ya sukari hunipa hisia ya kufurahia muda bila kujisikia, kushiba, kupita kiasi. Pia napenda popcorn kwa sababu ni rahisi kuandaa na inaweza kuliwa katika mazingira tofauti tofauti. Kama kwa nyumba wakati wa kuangalia filamu au hata ukiwa na marafiki.

Kila jioni kabla ya kulala, hujijenga kidogo ili kutuliza akili na mwili baada ya shughuli za siku nzima. Mara nyingi hupunguza kelele huwacha kutumia simu au vifaa vingine vya kiteknolojia. Kisha hutafakari kwa muda mfupi kuhusu mambo niliofanya siku hiyo, hii hunisaidia kuachilia mawazo mengi na kujiandaa kisaikolojia kwa mapumziko. Pia hupenda kufanya shughuli nyepesi za utulivu kama kusoma, kurasa chache za kitabu, kusikiliza mziki, mpole, au kuvuta pumzi taratibu.

Programu ya simu ninayotumia kila siku ni WhatsApp naitumia kwa sababu inanirahisishia kuwasiliana na watu kwa haraka. Iwe ni kupitia ujumbe mfupi, simu au kutuma, picha na tarifa muhimu. Programu hii hunisaidia kudumisha mawasiliano ya karibu na watu wa familia. Marafiki na hata mambo ya kikazi bila ugumu. Pia hutumia programu ya kusoma tarifa au habari kama vile kivi njari au programu ya habari kupitia programu hizi naweza kufuatilia yanayoendelea duniani.

Mimi kwangu binafsi, husomea habari mtandaoni kupitia tovuti za habari zinazo aminika na zinazo sasishwa mara kwa mala. Napenda tovuti zinazo weka tarifa wazi, zenye vianzo vinavyo eleweka na zinazo chambua habari kwa kina badala ya vichwa vya habari tu. Hii hunisaidia kupata uwelewa mpana wa kilichotokea na sababu zilizo nyuma za tukio husikia.

Kwangu binafsi, ningesema ni nalinda faraga yangu mtandaoni kwa kuwa mwangalifu sana na taarifa zinazo shiriki. Sitoi taarifa binafsi kirahisi hasaa kama si za lazima. Kwangu binafsi, ningesema ni nalinda faraga yangu mtandaoni kwa kuwa mwangalifu sana na taarifa zinazo shiriki. Sitoi tarifa binafsi kirahisi hasaa kama si za lazima.

Kwangu binafsi, ninaweka afya yangu nzuri kwa kuji zingatia mitindo bora wa maisha, unao, jumuisha, mwili, akili, na pia hisia. Kwanza kujitahidi kula mlo mwenye uwiano kwa kujumuisha vyakula vya asili kama mboga, matunda, nafaka na protini kwa kiwango kinachofaa pia hunywa maji ya kutosha kila siku ili mwili ubaki na nguvu na mfumo yake ifanye kazi vizuri.

Ninapoanza mradi mpya wa kazi huanza kwa kuelewa lengo late kwa undani. Uhitaji kujua mradi unahusu nini hasa na unatarajiwa kutoa matokeo gani na ni kwanini ni muhimu. Hatua hii hunisaidia kuweka mwelekeo sahihi tangu mwanzo na kuepuka kufanya kazi bila dira ilio wazi. Baada ya hayo, hufanya mpango wa utekelezaji kwa kupanga mradi katika hatua ndogo ndogo na pia uaninisha kazi zitakazo fanyika.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni wali na kuku wa kupika na wazi au kwa nazi. Napenda chakula hiki kwa sababu kina ladha laini lakini yenye uzito. Na hunipa hisia ya kuridhika kila ninapokila. Pia mchanganyiko wa wali mweupe na mchuzi wa kuku uliopikwa kwa nazi. Hunifanya nikifurahie chakula taratibu bila haraka. Napenda sana kukila nyumbani hasa kinapopikwa kwa utaratibu wa kawaida na wa kifamilia. Harufu yake inapokuwa jikoni. Hunifanya nijisikie faraja na kumbu kumbu za nyakati za furaha. Ladha yake huwa ni ya kipekee nazi hufanya mchuzi uwe mzito na mtamu kwa kiasi. Nakumbuka mara ya kwanza kula chakula hiki nikiwa bado mdogo nilielezwa kuhusu chakula hiki na mtu wa familia ambaye alinifundisha pia jinsi kinavyo pikwa.

Kwangu binafsi ningesema ndiyo napenda hesabu. Napendezwa na hesabu kwa sababu hunifundisha kufikiria kwa utaratibu na kwa mankiti. Kila tatizo la hesabu nina njia ya kulielewa hatua kwa hatua jambo linalo nisaidia kukuza uvumilivu na umakini katika kufikia jibu sahihi. Pia napenda hesabu kwa sababu unionyesha kuwa kila kitu kina mpangilio wake.

Nakumbuka siku moja ya jua kali nikiwa mtoto mdogo. Labda nilikuwa na miaka saba hivi. Ilikuwa ni wakati walikizo ya shule. Nilikuwa hapo nyumbani kijijini. Mahali palipojaa miti, vicheko na sauti za ndege asubuhi. Nilikuwa pamoja na binamu zangu na rafiki zangu majirani. Tulikuwa tunacheza mpira wa madebe. Tulikusanya makopa ya soda na kuyafuga kwa kamba kutengeneza mpira wetu mwenyewe. Kilichofanya kumbukumbu hii iwe ya maalum ni uhuru tulio kuwa nao. Hakukuwa na simu, hakuna mawazo ya kazi au matatizo. Kulikuwa na wakati tu, mchezo na urafiki wakweli. Nilipo kumbuka mambo haya au ninapo kumbuka mambo haya na hisi furaha furaha ya polepole lakini yenye uchungu kidogo furaha kwa sababu ilikuwa wakati safi na rahisi na uchungu kwa sababu na jua hatuwezi kurudi tena kama tulivyo kuwa.

Kwangu binafsi, napenda kuandika kwa kompyuta kwa sababu kunipa uhuru mkubwa wa kuonyesha mawazo yangu kwa haraka na kwa mpangilio mzuri bila kikwazo. Ninapokuwa naandika kwa kompyuta mawazo yananitiririka kwa kasi ile ile yanapokuja akilini bila kulazimika kusimama mara kwa mara kama ninavyoweza kutokea. Unapoandika kwa mkono pia kunaruhusu kurekebisha makosa kwa urahisi na pia kuongeza au kupunguza sentensi na kubadilisha mtiririko wa mawazo bila kuchafua kazi nzima.

Kwangu binafsi mara nyingi mimi hutumia programu za kuandaa na kusimamia maandishi, kuchakata taarifa na kupanga mawazo kwa ufanisi. Programu za uandishi hunisaidia kuandika haya ndefu, insha barua na hadithi kwa mpangilio mzuri na lugha iliyo wazi. Pia hutumia programu za kutafuta na kuchambua taarifa ili kupata majibu sahihi na mifano inayo eleweka. Kisha kuziunganisha kwa mtiririko mzuri wa mawazo zaidi ya hapo kuna programu za uhariri maandishi ambayo hunisaidia kuboresha sarufi.

Kwangu binafsi mikutano iliyo tulivu, yenye mpangilio na lengo lilowazi. Ambapo kila mshiriki anapata nafasi ya kueleza mawazo yake bila vurugu wala kukatizana. Ni mikutano ambayo ajenda yake imeandaliwa mapema hunivutia zaidi kwa sababu huokoa muda na hufanya majadiliano yawe na mwelekeo unaoeleweka. Pia napendelea mikutano inayohimiza ushirikiano.

Wakati ninapohitaji msaada, kazini, kwanza hujitahidi, kutambua tatizo lenyewe na kulielewa vizuri ili nijue hasa ninacho hitaji. Baada ya hapo, huwasiliana na wenzangu au msimamizi wangu kwa njia ya heshima na uwazi. Nikieleza changamoto nilio nayo na hatua nilizo kwisha jaribu kuchukua pia huskiliza ushauri wao kwa makini na kuwa tayari hujifunza mbinu mpya na kubadilisha njia ya kufanya kazi.

Kwa kweli kwangu binafsi ningesema napenda mambo kadhaa kuhusu mtaa wangu hasa hali ya mshikamano na amani iliyopo kati ya watu. Ni sehemu ambapo majirani wanasalimiana kusaidiana inapohitajika na pia kuheshimiana bila kujali tofauti zao. Pia napenda usalama na utulivu wake jambo linalonifanya iwe rahisi kufanya shughuli za kila siku bila hofu.

Napenda kutembea maeneo yaliyo tulivu na pia yenye mazingira ya asili kama vile bustani, barabara yenye miti au karibu na maji kama mto au ziwa. Kutembea katika sehemu hizi unipa nafasi ya kupumzisha mawazo, kuvuta hewa safi na kutafakari kwa utulivu bila kelele nyingi. Pia napenda kutembelea mahali palipo salama na pasafi. Ambapo naweza kuona watu wengine wakifanya shughuli zao kwa amani.

Ninatumia kompyuta zaidi kwa kuandika kuchambua taarifa na pia kusaidia kutafuta matatizo mbalimbali ya kazi na masomo. Kompyuta hunirahisishia kuunda maandishi kama insha, ripoti, barua au maelezo kwa mpangilio mzuri na pia kwa haraka. Pia huitumia kupanga mawazo, kurekebisha makosa, na pia kuboresha lugha ili ujumbe uwe wazi na unao eleweka zaidi ya hayo. Kompyuta ni muhimu kwa kujifunza mambo mapya.

Napenda zaidi juisi ya embe kwa sababu inalatha tamu ya asili na harufu mzuri inayovutia. Juisi ya embe unifanya ni jihisi, nimepata nguvu na furaha na inapokua baridi katika siku ya joto. Piya napenda juisi hii kwa kuwa ni zito kidogo, inashibisha na inatoa hisia ya ubora kuliko juisi nye pesi. Mbali na latha yake juisi ya embe hunikumbusha nyakati za utulivu na raha. Hasa, ninapochukulia, talatibu bila haraka.

Ushauri muhimu ninge penda kumpa mtu anayeanza kazi ni kuwa na uvumilivu, nidhamu na moyo wakujifunza kila siku. Mwanzo si kila kitu kitakuwa rahisi au kitaeleweka mara moja. Hivyo ni muhimu usiogope kuuliza maswali na kukubali makosa kama sehemu ya mchakato wakujifunza. Pia anapaswa kuheshimu wenzake kufika kazini kwa wakati na pia kufanya kazi zake kwa waminifu hata kama hakuna anayemwangalia.

Kwangu binafsi, ningesema njia ni nayoitumia kupumzika ni kujipa muda wa kutulia kima wazo na kimwili hasa kwa kukaa mahali kwa sipo na kelele nyingi na kuzingatia pumzi zangu. Ninapo hisi mawazo ya mechoka au nimelemewa na kazi na penda kufanya mazoezi mepesi ya kupumua kwa kina na kutafakari ama wanayo hita kwa lugha ya kimombo meditation. Kwa mda mfupi, ninakaa au kulala kwa utulivu na funga macho kisha natoa mawazo yote yanayo nisumbua taratibu huku nikizingatia pumzi inavyo ingia na kutoka.

Napendelea hali ya baridi ya wastani. Si baridi kali wala joto jingi. Baridi hunifanya nijiskie mtulivu zaidi. Niweze kufikiria vizuri na kufanya kazi bila kuchoka haraka. Pia katika hali ya baridi ni rahisi kupumzika. Hasa jioni au asubuhi na usingizi huwa mzuri zaidi. Joto kali au mara nyingi husababisha uchovu na usumbufu.

Napendelea kitanda kizuri kilaini cha wastani kwa sababu hunipa faraja na msaada unaohitajika kwa mwili wakati wakupumzika. Kitanda kisichokuwa kigumu sana husaidia mgongo na shingo kulegea vizuri baada ya siku ndefu ya kazi. Bila kuiumiza mwili, pia hunifanya nipate usingizi mzuri wa kina.

Kujenga mahusiano mazuri na wafanyakazi wengine, unahitaji mchanganyiko wa wasiliano bora. Heshima, uaminifu na ushirikiano kwa dhati katika mazingira ya kazi. Msingi wake huanza kwa kuwasikiliza wengine kwa makini. Kuthamini mawazo yao na kuwasiliana kwa uwazi bila kubeba au kudharau hisia zao. Ni muhimu pia kuonyesha heshima kwa tofauti za kifikra.

Kuongeza uzalishaji wangu kazini hunihusisha kupanga muda na vipaumbele kwa uangalifu. Kufanya kazi kwa malengo yaliyo wazi na kujenga nidhamu ya kujisimamia kwanza. Ni muhimu kugawanya kazi kubwa kuwa hatua ndogo zinatokelezea ili kuipuka, kuchoka na kuchanganikiwa. Na kuweka ratiba inayoonyesha ni kazi ipi ifanywe kwa wakati gani.

Napenda mkate wa ngano kamili kwa sababu unaladha mzuri na hushibisha zaidi. Lakini pia mkate laini wa kawaida ambako wanauita kwa lugha ya timombo, white bread, hunivutia hasa ukiwa bado motoni au moto na unaambatana na chai au maziwa. Mkate wenye mbegu kama alizeti au ufuta nao ni mzuri kwa sababu unaongeza ladha na muundo mzuri unakokuma.

Kumbu kumbu ambayo ni nayo kutoka utotoni ni ya kucheza jioni na marafiki uwanjani baada ya kutokea shule. Tukicheza mpira na kutengeneza kwa mifuko ya plastiki au hukimbizana huku tukicheka bila wasiwasi wote. Wazazi na majirani walikuwa karibu, wengine wakipika, chakula cha jioni, najua, likiwa linazima polepole. Kilichofanya kumbukumbu iyo, iwe maalum ni uhuru wa moyo. Urafiki wa kweli na furaha ndogo ndogo zisizo na garama.

Kwa kawaida, mimi hupendekezwa nikinywa maji mara kadhaa kwa siku ili mwili ubaki na maji ya kutosha. Pia watalamu wengi wa afya, ushauri, takriban glasi sita au nane za maji kwa kila siku. Ingawa, kiasi kinaweza kuongezeka kulingana na hali ya hewa, aina ya kazi na shughuli za mwili. Kunywa maji kidogo, kidogo siku nzima, asubuhi, katika ya siku na jioni, husaidia mwili wangu kufanya kazi vizuri na pia kuboresha umakini na kuzuia uchovu.

Kuongea ukweli, ndiyo napenda kuzungumuza maswala ya siasa kwa njia ya kielimu na taarifa. Kama kueleza mifumo ya kisiasa, historia au maana ya sera, fulani, lakini si kwa lengo la kushawishi au kupendelea upande wowote. Lengo huwa ni kusaidia kuelewa mambo kwa upana na kwa heshima na kwa mizani ya. Hili kila mtu aweze kuunda mtazamo wake mwenyewe kulingana na taarifa sahihi.

Ndiyo ni mewai kufanya kitendo chawema kwa kumsaidia mtu aliye kuwa na mkanganyiko mkubwa wa mawazo pia kwa kumsikiza kwa utulivu na kumpa maneno ya kumtia moyo. Hadi ya akapata na fuu. Nili chukua mda kuelewa alichokua akikipitia. Nika mueleza kwa upole kwamba changamoto anazo kutana nazo zina suluhisho. Na nika msaidia kuona njia mbadala za kubadili u za kutabiliana na hali yake. Tendo hicho kilikuwa chawema kwa sababu haki kuhitaji chochote zaidi ya muda, huruma na nia ya tati ya kumsaidia mwenzako asiye mwenye thamani na matumaini.

Wakati umeme unapokatika, hutumia muda wangu vizuri kwa kufanya mambo ambayo hayahitaji umeme. Kama kusoma, kuandika, kupanga mawazo na kazi za badae. Pia hutumia fursa hiyo kupumzika kidogo, kutafakari au kuzungumza na watu waliopo karibu. Ili kudumisha au kujumuisha mawasiliano na uhusiano. Kisa ikiwa ni jioni kutulia mapema au kutumia mwanga wa asili au mshumaa kufanya kazi nyepesi kwa ujumla.

Malengo nilio nayo katika kazi yangu ni kufanya kazi kwa ubora wa hali ya juu, kuboresha ujuzi wangu kila siku. Na pia, uchangia kwanjia chanya katika mafanikio ya pamoja ya timu au tasisi inayofanya nayo kazi. Ninalenga kutimiza majukumu yangu kwa ufanisi na kwa wakati kujifunza mambo mapia yanayo isaidia kukua kita alam na kuwa mtu anaye aminika, anaye heshimika maadili ya kazi.

Rangi yako ya kupendezwa ni ipi? Kwangu binafsi, ninaeza sema rangi ninayoipendelea zaidi ni rangi ya blue kwa sababu huwakilisha utulivu, umakini na uwazi wa mawazo. Pia ni rangi inayo husisha na uwaminifu na ni tamu. Mambo ambayo ni muhimu katika maisha ya kila siku na kazini.

Mara nyingi asubui na kula chakula kiepesi kinachonipa nguvu ya kuanza siku vizuri. Kama mkate pamoja na chai au maziwa, wakati mwingine huongeza mayai uji au matunda ili kupata virutubisho vya ziada. Aina hii ya kifugwa kinywa hunisaidia kuwa na nguvu umakini na hamsa ya kuendelea na shugli za siku nzima.

Asubuhi niliamka mapema kama saa kumi na moja alfajiri nikiwa nimepumzika vya kutosha kitu cha kwanza nilichofanya baada ya kuamka. Ni kujiosha kidogo na kunawa uso ili kuondoa usingizi. Kisha nikachukua muda mfupi kupanga mawazo ya siku. Baada ya hapo nilikunywa maji kisha nikajianda kwa haraka kwa chakula cha asubuhi nilikula mkate pamoja na chai ya maziwa. Chakula chepesi lakini kinachonipa nguvu ya kuanza siku. Kuanza siku yangu kulihusisha kujianda kimawazo kwa kazi na majukumu yaliyoko baada ya kusafiri.

Mazingira ya kazi huwa mazuri pale kunapokuwepo mchanganyiko wa heshima, mawasiliano bora na ushirikiano kati ya wafanyakazi na uongozi. Kwanza mawasiliano ya wazi na ya heshima unisaidia kila mtu kuelewa majukumu yake matarajio na malengo ya pamoja bila hofu au mkanganyiko. Pili uongozi unaojali na unaothamini mchango wa wafanyakazi huongeza motisha na hali ya kuaminiana.

Wakati wa changamoto, hujistawishi kwa kujikumbusha, malengo niliyoyaweka na sababu zilizonifanya nianze safari hiyo. Kwa sababu kufanya hivyo, hunipa mwelekeo na maana ya kuendelea. Pia, hugawanya tatizo kubwa kwa sehemu ndogo ndogo ili lisionekane nzito kupitia uwezo wangu. Hatua kwa hatua, nikijipa moyo kwa kila maendeleo nina yoyapata.

Ndio napenda kulima bustani kwa sababu kunaleta utulivu wa akili na kunampa mtu hisia ya kuridhika kulima hunifanya nijiskie karibu na mazingira ya asili. Kunanifundisha subira na kunipa furaha ya kuona matokeo ya jihitihadi zangu kadri mimea inavyokuwa, pia bustani hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo kutumia muda wangu kwa njia yenye manufaa na kupata mazao safi ambayo ni mazuri kwa afya.

Kwangu binafsi, ningesema napenda kuoga mara moja au mbili kwa siku. Mara nyingi asubuhi ili nijisikie safi na pia nikiwa na nguvu na tayari kuanza shughuli za siku. Wakati mwingine kulingana na hali kama joto kali au kazi nzito kuoga mara mbili kwa siku hunisaidia kuongeza usafi na faraja ya mwili.

Ndiyo hununua vitu kwa kutumia simu kwa sababu ni rahisi na inaokoa muda. Kupitia simu unaweza kulinganisha bei, kusoma maoni ya wateja wingine na pia kufanya malipo bila usumbufu kwa kwenda dukani. Pia hunisaidia kupata vitu kwa haraka hasa pale ambapo muda ni mchache au bidhaa haipatikani kwa urahisi karibu.

Unacheza na nini mara nyingi? Mara nyingi nacheza na marafiki au watu nilio karibu nao. Hasa wale tunao elewana na kushirikiana mambo b mengi yanayotufurahisha. Kucheza nao hunipa furaha, hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Na huimarisha mahusiano kwa sababu tunacheka, tunashirikiana na kufurahia muda pamoja.

Napenda kula mboga kama sukumawiki, spinach, kabichi na kunde mara kwa mara na kwa sababu ni rahisi kupika zina ladha nzuri na pia zina virutubisho muhimu kwa mwili. Pia mboga kama bamia na managu hunivutia kwa sababu ya ladha yake ya asili na faida zake za kiafya. Mboga hunifanya nijisikie mwepesi mwenye afya na hunisaidia kudumisha lishe bora kila siku.

Napenda kununua zaidi vitu vya matumizi ya kila siku kama chakula, hasa mboga na matunda, kwa sababu ni muhimu kwa afya. Pia hunivutia kununua vitu, vinavyo rahisisha, maisha kama vifaa vidogo vya nyumbani au vya kazi. Pamoja na vitu vinavyo ongeza faraja kama vazi au vifaa vya kujifunza na kujiboresha. Kununua vitu hivyo, hunifanya, nijisikie, nimejie andaa vizuri na, ninaendelea kuboresha maisha yangu, ya kila siku.

Ndio hutoa sadaka au michango kwa hiari kwa sababu ni njia ya kusaidia wengine na huchangia ustawi wa jamii. Kutoa usaidizi hupunguza mahitaji ya walio katika hali ngumu kuimarisha mshikamano na kujenga moyo wa huruma. Pia kuna nipahisia ya kuridhika kwa kujua kwamba mchango wangu hata ukiwa mdogo unaweza kuleta mabadiliko chanya katika maisha ya mtu mwingine au watu wengine.

Napanga kazi zangu kwa kuanza kutambua vipaumbele na kuweka malengo yaliyo wazi kulingana na umuhimu wa muda uliopo kwanza. Hutengeneza orotha ya kazi, zinazopaswa kufanya kisha naziorothesha kuanzia zilizo za haraka na muhimu zaidi hadi zile zinazoweza kusubiriwa. Baada ya hapo, hugawa kazi kubwa kuwa hatua ndogo kwa hatua ndogondogo ili liwe rahisi kutekeleza bila kuchoka au kukata tamaa.

Ninawasiliana na wafanyakazi wenzangu kwa kutumia mawasiliano ya wazi, ya heshima na yanayolenga ushirikiano mzuri kazini. Hutumia mazungumzo ya mmoja kwa mmoja pale inapowezekana ili kuepusha kutoelewana na pia husikiliza kwa makini maoni yao kabla ya kujibu. Pia hutumia njia rasmi kama mikutano, simu au barua pepe au ujumbe wakikazi kulingana na mazingira na umuhimu wa ujumbe.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kukosa ni simu ya mkono kwa sababu hunisaidia kufanya mambo mingi muhimu kwa wakati mmoja. Kupitia simu naweza kuwasiliana na watu kwa haraka. Pia kupata taarifa, kupanga kazi, kujifunza mambo mapya na kufuatilia shughuli za kila siku. Pia hunirahisishia kutafuta changamoto kwa kupata majibu au msaada kwa muda mfupi kwa ujumla simu imekua sehemu muhimu ya maisha ya kisasa kwa sababu inaunganisha mawasiliano.

Unafanya mazoezi ya mwili mara ngapi. Kwangu binafsi, hufanya mazoezi ya mwili mara tatu hadi nne kwa wiki. Kulingana na ratiba na hali ya mwili, mazoezi haya ya naweza kuwa kama kutembea haraka, kukimbia kidogo, kunyoosha mwili au kufanya mazoezi mepesi ya nguvu. Pia mazoezi ingine ninayofanya ni kuendesha baiskeli na kufanya mazoezi mara kwa mara hunisaidia kuwa na afya njema, kuongeza nguvu na kupunguza msongo wa mawazo.

Unafanya nini ili kujitunza? Ningesema kwangu binafsi, ninajitunza kwa kuzingatia afya ya mwili, akili na mahusiano yangu ya kila siku. Kwanza, huhakikisha nakula chakula chenye lishe bora, kunywa maji ya kutosha na kupata usingizi wa kutosha ili mwili upate nguvu. Pili hufanya mazoezi ya mwili mara kwa mara ili kuboresha afya na kupunguza msongo wa mawazo.

Napenda kutazama michezo kwa sababu inaleta msisimko burudani na hisia za umoja. Miongoni mwa michezo ninayoupenda kutazama zaidi ni mpira wa mguu. Kwa sababu ni mchezo unaoeleweka kwa wengi na una mchanganyiko wa ustadi mbinu na ushirikiano wa timu. Pia napenda riadha hasa mbio kwa sababu huonyesha nidhamu na juhudi binafsi na nguvu ya kuvuka mpaka ya kibinadamu. Michezo hii hunivutia kwa sababu kila mechi au mashindano huwa na simulizi yake wakati mwingine ushindi wa kushangaza wakati mwingine somo la kukubali kushindwa.

Ndiyo napenda asali kwa sababu ina ladha ya asili yenye utamu wa kipekee na pia ina faida nyingi kiafya. Asali hunivutia kwa kuwa inaweza kutumiwa kwa njia mbalimbali kama kuchanganywa na chai, maziwa au hata kutumia pamoja na mkate. Pia napenda asali kwa sababu huongeza nguvu, husaidia kutulia au kutuliza koo na pia kuchukuliwa kama chakula cha asili chenye virutubisho. Zaidi ya hayo asali hunipa hisia ya joto na faraja.

Ndiyo napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu hunisaidia kuelewa mitazamo tofauti tofauti ya watu kuhusu jambo fulani. Kupitia maoni naweza kujifunza kutokana na uzoefu wa wengi kuona faida na changamoto za kitu au huduma. Na kupata mawazo mapya ambayo huenda singeyafikiria mwenyewe. Pia maoni hunisaidia kufanya maamuzi yaliyo bora zaidi hasa kuhusu bidhaa taarifa au mada zinazojadiliwa kwa sababu huakisi uzoefu halisi wa watu mbalimbali.

Ninashughulikia makosa kazini kwa kuyakubali kwa uwazi na uwajibikaji badala ya kuyaicha au kulaumu wengine. Kwanza hutambua kosa ni lililotokea na kuchunguza chanzo chake ili kuelewa kilicho kwenda vibaya. Baada ya hapo kuchukua hatua za haraka kurekebisha kosa kadri inayowezekana na kupunguza athari zake pia huwajulisha wahusika kwa njia ya heshima na uwazi hasa kama kosa lina athiri wengine au kazi ya pamoja.

Ninawakaribisha wafanyakazi wapya kwa njia ya kirafiki yenye heshima na inayowafanya wajisikie salama na kuthaminiwa tangu siku ya kwanza. Kwanza huwasalimia kwa ukarimu na kujitambulisha ili kuvunja kimya na wasijisikie wageni. Kisha huwafahamisha mazingira ya kazi kanuni za msingi na kuwajulisha watu muhimu wanaoweza kuwasaidia wanapohitaji msaada. Ninahitaji kuwapa moyo kwa kuwaambia waulize maswali bila hofu na kuwa kuwahakikishia kuwa makosa ya awali ni sehemu ya kujifunza.

Ndiyo, mimi hutumia video kwa mawasiliano na kuwasiliana na watu. Hasa pale inapohitaji kuona uso wa mtu au kueleza jambo kwa uwazi na zaidi mawasiliano ya video husaidia kuelewa vizuri kwa sababu huruhusu kuona ishara za uso au lugha ya mwili. Jambo linalopunguza kutolewa pia ni njia nzuri ya kujumuisha au kudumisha ushirikiano wakaribu hasa wakati watu wakombali au wanafanya kazi kwa njia ya.

Unapenda chakula chenye mafuta au kisicho na mafuta. Kwangu, binafsi, ningesema napendelea chakula kisicho na mafuta mingi au chenye mafuta kwa kiasi. Kwa sababu ni bora kwa afya na hunifanya nijisikie mwepesi, chakula chenye mafuta mengi mara nyingi huleta uzito na uchovu.

Kinywajigani chabaridi unachopenda, napenda juisi ya matunda ya asili hasa juisi ya machungwa au embe kwa sababu inaburudisha, haina sukari nyingi kama vinywaji vya viwandani na pia hunipa vitamini muhimu ya wakati mwingine majibaridi ya liyo chujwa hunitosha kabisa kwa sababu urejesha mwili vizuri na huleta hisia ya utulivu.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni kidagaa kimemwozea cha ken walibora. Ninakipenda kwa sababu ni hadithi inayogusa maisha halisi ya jamii. Ikionyesha masuala ya uongozi rushwa na ukandamizi na mapambano ya watu wa kawaida wanaotafuta haki na mabadiliko. Hadithi yake ina ujumbe mzito lakini imeandikwa kwa lugha ya kiswahili inayoeleweka na yenye mvuto. Jambo linalomfanya msomaji aendelee kusoma akiwa na hamu ya kujua kitakachofuata. Mhusika anayempenda zaidi ni sudi kwa sababu anaonyesha ujasiri fikra za kina na moyo wa kupiga yaliyo sahihi hata anapokumbana na vikwazo vikubwa.

Ninasherekea mafanikio au ya timu kwa kutambua na kuthamini mchango wa kila mtu. Kwa sababu, ushindi wa timu ni matokeo ya juhudi ya pamoja. Kwanza hutoa pongezi za dhati kwa maneno au kupitia mkutano mfupi ili kila mshiriki ajihisi kuthaminiwa. Pia hupenda kusherekea kwa njia rahisi lakini yenye maana. Kama kushiriki chakula pamoja kufanya mazungumzo ya shukrani au kuchukua muda kutafakari tulichofanya vizuri ili kujifunza kwa mafaniki hayo.

Ndiyo napenda kutembea kwa miguu kwa sababu ni njia rahisi na nzuri ya kujitunza kiafya. Kutembea hunisaidia kupumzisha akili, kupunguza msongo wa mawazo na kuweka mwili katika hali nzuri bila kuhitaji kifaa maalum. Pia hunipa nafasi ya kufikiria kupumua hewa safi na kufurahia mazingira yanayo nizunguka, jambo ninalo nifanya nijisikie mtulivu na mwenye guvu zaidi.

Ninaboresha michakato ya kazi kwa kuwanza kuchambua namna kazi inavyofanyika ili kubainia maeneo yenye ucheleweshaji urudiaji usio wa lazma au matumizi mbaya ya rasilimali. Baada ya hapo kueka mapendekezo ya kuboresha hatua hizo kama ulaisishaji taratibu kugawa majukumu kwa uwazi au kutumia zanaa za teknolojia zinazo ongeza ufanisi.

Mimi ni mtu wa kuwai kwa sababu kuwa mimi kuwai kunasaidia kupanga mambo vizuri na kupunguza msongo wa mawazo. Kuwai hunipa nafasi ya kujiandaa, kufikiria, kwa utulivu na kushugulikia jambo lolote linaloweza kutokea bila pressure. Pia kuzingatia muda ni ishara ya nidhamu na heshima kwa watu wengine na majukumu nilio nayo.

Wakati wa baridi kali najilinda kwa kuvaa mavazi ya joto kama sweta, koti na pia soksi ili kuhifadhi joto ya mwili. Pia hupendelea kunywa vinyoaji vya moto kama chai au supu kwa sababu hunipa joto na faraja. Huongeza muda wa kukaa ndani kujistiri vizuri na kupunguza shughuli za nje zisizo na lazima. Aidha huhakikisha napala vya kutosha na kula chakula chenye lishe ili mwili uwe na nguvu na kukabiliana na baridi.

Napenda kula nje ya nyumba katika mikahawa midogo au maeneo tulivu lenye chakula safi na huduma nzuri huvutia zaidi na sehemu ambazo chakula kinaandaliwa kwa uangalifu na kinaladha ya nyumbani. Kama mikahawa ya vyakula vya kienyeji au cafe ndogo zisizo na kelele nyingi. Mazingira yanapokuwa safi, tulivu na wafanyikazi wakarimu hunisaidia nijisikie huru na kufurahia chakula changu vizuri zaidi.

Ningependa kuona maendeleo chanya katika jamii yanayogusa maisha ya watu wengi kwa usawa na kwa kudumu. Kwanza ningependa kuona maendeleo katika elimu ambapo kila mtoto na kijana anapata elimu bora bila vikwazo vya masikini na elimu hio iwe ya vitendo inayowaandaa kujitegemea kimaisha. Pili maendeleo katika afya kwa kuhakikisha huduma za afya zinapatikana kwa urahisi na wa gharama nafuu na kwa heshima kwa kila mtu.

Napenda kununua vitu katika maeneo ya nayochanganya, urahisi, ubora na bei, inayo lingana na thamana ya bidhaa husika. Kwa vitu vya matumizi ya kila siku kama chakula na mahitaji ya nyumbani, napendelea maduka makubwa au masoko ya karibu kwa sababu vinanipa fursa ya kuchagua bidhaa zilizo. Freshi kulingana au kuninganisha bei na pia kuunga mkono ofanya biashara wa eneo husika.

Unajihifadhi pesa kwa kuweka, nahifadhi pesa, ninajihifadhia pesa kwa kuweka mipango na nidhamu katika matumizi ya kila siku. Kwanza napanga bajeti yangu mapema ili nijue pesa inaenda wapi ikinunua mahitaji ya lazima kwanza kabla ya matumizi ya zaidi. Pia ninatenga kiasi fulani cha pesa mara tu ninapopata mapato na kukiweka pembeni kama akiba bila subiri nitumie kisha nibakishe. Ninapunguza matumizi yasiyo ya lazima kwa kulinganisha bei kabla ya kununua.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia zinazoimarisha ukaribu, maelewano na furaha na pamoja. Mara nyingi tunatumia muda huo kwa kuzungumza, kwa utulivu, kusikilizana, kuhusu mambo ya kila siku, mafanikio na changamoto. Jambo linalo saidia kuelewana zaidi. Pia napenda kushiriki nao. Shughuli za pamoja kama kupika au kula pamoja, kutembea nje kutazama michezo au vipindi vya burudani na wakati mwingine kufanya safari fupi ili kubadilisha mazingira. Wakati huo hunipa nafasi ya kusaidiana kufundisha maadili na kujifunza kutoka kwa kila moja huku tukijenga kumbukumbu nzuri zinazodumu.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi ni kusafisha cho hasa kwa sababu inahitaji muda mwingi, umakini mkubwa na mara nyingi huhusishwa na harufu zisizopendeza na uchovu wa haraka. Ingawa najua ni kazi muhimu sana kwa afya na usafi wa nyumba, bado hunihitaji nijilazimishe kuifanya kwa sababu si ya kuvutia na haiishi haraka kama kazi nyingine.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya chakula kinachopikwa nyumbani hasa ile ya ya kitungu na vitungu saumu vinapo kaangwa mwanzoni mwa mapishi kwa sababu harufu hii hunijia taratibu na kujaza hewa kwa joto na matumaini. Kila ni napo nusa hunikombusha nyakati za utulivu na ukaribu hasa wakati wa jioni ambapo familia ilikuwa inaji andaa kula pamoja kila mtu akiwa karibu na jikoni akizungumza au akicheka harufu hii hunikumbusha kumbukumbu za usalama upendo na kuwa mahali panapo hujali kwasababu mara nyingi huashiri huashiria ya chakula kinacho kuja na muda wa kushirikiana.

Ndiyo, napenda kupiga picha kwa sababu hunipa na fasi ya kunasa mda hisia na hadithi ndani ya fremu moja. Kupiga picha, unifanya niwe makini zaidi na mazingira ya nayo nizunguka. Mwanga wa asubuhi, tabasamu na la gafla, mantali ya asili au hata mambo madogo madogo ambayo maranyingi kupitwa bila utambuliwa. Au pia inapenda hasa kupiga picha zinazo beba maana. Kama picha za familia, marafiki na matukio ya kawaida ya nayo geuka kwa kukumbu kumbu muhimu baadae.

Wikendi huwa ni muda ninaoutumia kupumzika na kurekebisha baada ya shughuli za wiki lakini pia ni nafasi yakufanya mambo ninayopenda kwa utulivu zaidi. Jumamosi mara nyingi huwanza pole pole napenda kuamka bila haraka. Kunyua kahawa au chai huku ni kitafakari wiki iliopita. Kisha kushughulikia mambo madogo madogo ya nyumba kama kusafisha au kupanga. Wakati mwingine hutoka inje kidogo inaweza kuwa matembezi ya kawaida. Kutembelea rafiki au kukaa sehemu tulivu kunyua kahawa na kuzungumza jumapili huwa na hali ya utulivu zaidi, napendelea kutumia muda wa familia kula pamoja na kuzungumza au kutazama vipindi ya burudani kwa pamoja.

Wakati wa mapumziko kazini, napenda kuchukua muda wa kujituliza na kuupa mwili na akili nafasi ya kupumua. Mara nyingi ninakunywa chai au kahawa, nikitoka kidogo kwenye mazingira ya kazi ili kubadilisha mawazo. Napenda pia kutembelea kwa dakika chache kunyoosha mwili au kukaa mahali tulivu. Nikitazama tu bila kufikiria sana majukumu napenda pia kutembelea kwa dakika chache kunyoosha mwili au hukaa mahali tulivu.

Mziki ni nao sikiliza mara nyingi ni ule unao tuliza moyo na kuendana na hali ya nafsi kwa wakati husika. Napenda sana mziki wa taratibu kama R&B, soul na pia napenda pop kwa sababu hunisaidia kupumzika au kufikiria kwa tulivu. Hasa jioni au wakati wa mapumziko. Pia kusikiliza mziki wa kiafrika hasa nyimbo zenye ujumbe mzuri na midundo ya asili kwa sababu hunikumbusha mizizi maisha ya kila siku na hali halisi ya jamii. Wakati mwingine nikihitaji nguvu au motisha napenda kusikiliza afrobeats au mziki mwenye midundo ya kuchangamsha.

Napendelea zaidi kuandika kwa sababu kuandika hunipa nafasi ya kutoa mawazo hisia na mitazamo yangu kwa huruma na kwa mpangilio inauelewa. Kupitia kuandika naweza kutafakari kwa kina kueka mambo wazi na hata kujielewa zaidi hasa pale inapokuwa na mawazo mengi kichwani. Ingawa kusoma nako ninafurahia kwa sababu hunipa maarifa mafya na mitazamo tofauti.

Ninashugulikia mabadiliko kazini kwa kuyapokea kwanza kwa mtazamo chanya na wazi. Nikitambua kuwa mabadiliko nisehemu ya kawaida ya ukuaji na maendeleo badala ya kuyaogopa. Najihitaji ya kuelewa kwa kuuliza maswali kujifunza kile kipya kinachohitajika na kutambua sababu zilizo letwa au zilizo leta mabadiliko haya.ninajiadaa kisaikolojia kwa kuwa mvumlivu nikijipa muda wa kuzoea taratibu mpya na majukumu mapya bila kujilaumu haraka, ninapokosea. Pia napenda kuboresha ujuzi wangu kwa kusoma, kuomba msaada kwa wenzangu au kushiriki mafunzo pale. Ninapoweza kwa hesabu kujifanya, kujifunza, kunipa, kujiamini zaidi.

Ninapo sherehekea siku yangu ya kuzaliwa napenda iwe siku ya utulivu, shukran na furaha ya kweli kuliko makelele makubwa. Mara nyingi huanza kwa ujitenga kidogo nikitafakari safari ya maisha niliyo yapitia mambo niliyo danikiwa na changa moto nilizo jifunza kutokana nazo na malengo mapya ya mwaka unaokuja. Napenda kutumia muda huo na watu wa karibu sana kama familia au marafiki wachache ninao jisikia uhuru nao.

Hekima kubwa niliyojifunza maishani ni kwamba subira, unyenyekevu na kujitambua vina nguvu kuliko haraka na majivuno. Nimejifunza kuwa si kila kitu kinahitaji majibu ya haraka wakati mwingini kukaa kimya kusikiliza na kutafakari huleta suluhisho bora zaidi. Pia nimelewa kuwa makosa si mwisho wa safari mbali ni daraja ya kujifunza mradi mtu awe tayari kuyakubali na kujirekebisha. Maisha pia yamenifundisha kuthamini watu kuliko vitu.

Ninashugulikia wateja kwa kuzingatia heshima kuskiliza kwa makini na kuelewa maitaji yao kabla ya kutoa majibu au suluhisho. Kwanza ninahakikisha namkaribisha mteja kwa lugha nzuri na tabia ya kirafiki ili asi ajisikie huru na kudhamini nako msikiza. Nahitaji kuto katiza kuuliza maswali ya ufananuzi pale ninapo hitaji na kuonyesha kuwa ninajali anachosema hata kama ana malalamiko ninapo eleza taarifa au kutatua tatizo. Nafanya hivyo kwa uwazi, subira na uwaminifu bila kumdanganya mteja au kumpa matumaini yasiyo halisi.

Napata habari kutoka vianzo mbalimbali ili kuhakikisha ninalewa mambo kwa mtazamo mpana na sahihi. Mara nyingi hutegemea vyombo vya habari vinavyoaminika kama radio, runinga na magazeti kwa sababu hutoa taarifa zilizoandaliwa kitaalamu na zilizo hakikiwa. Pia hutumia mitandao ya kijamii na tovuta tovuti za habari kufuatilia kinachoendelea kwa haraka.

Wakati wa mapumziko ya mchana napenda kuchukua muda wa kupumzisha mwili na akili baada ya kazi za asubuhi. Mara nyingi nakula chakula kwa utulivu bila haraka nikijaribu kufurahia muda huo badala ya kula kwa pupa. Mara nyingi nakula chakula kwa utulivu bila haraka nikijaribu kufurahia muda huo. Baada ya kula napenda kutembea kidogo na kukaa sehemu tulivu ili kupumua na kujitenga na mawazo ya kazi kwa muda mfupi. Wakati mwingine hutumia mapumziko haya kuzungumza na wenzangu kubadilisha mawazo au kucheka jambo linalosaidia kupunguza msongo wa mawazo.

Ndiyo napenda kula samaki kwa sababu ni chakula chenye ladha nzuri na pia ina faida nyingi kiafya samaki wanaladha nyepesi inayoweza kuandaliwa kwanjia mbali mbali kama kukaangwa kuchemshwa na kuchomwa. Jambo linalofanya wasichoshe nirahisi pia napenda jinsi wanavyo oana vizuri na vyakula vingine kama mboga mbichi wali au ugali. Zaidi ya hayo samaki hunifanya nijisikie mwepesi baada ya kula na hunipahisia ya kuridhika bila kunilemea kwa ujumla kula samaki kwangu, si tu, swala, la ladha, mbali pia ni kuchagua chakula kinacho changia afya na ustawi wa mwili.

Kinacho nifanya nicheke zaidi ni mambo ya kawaida ya maisha yanayo tokea bila kutarajia. Hasa pale anapo husisha watu ni ninao jisikia huru nao. Utani wa gafla hadithi fupifupi zenye kejeli nzuri au mtu anaye simulia tukio kwa uhalisi na ucheshi kinaweza kunifanya nicheke kwa moyo wote pia napenda ucheshi wa busra ila ule unawo chochea fikra lakini kumtarao mtu kwa sababu uniletea furaha na unifanya nijisikie muipesi. Wakati mwingine hata kumbukumbu za thamana au makosa madogo yanapo yanapo tazamwa kwa mtazamo wa ucheshi hunifanya nicheke kwa ujumla kicheko kwangu utokana na urahisi ukweli na hali ya karibu.

Ninapotumia simu yangu, huitumia zaidi kama kifaa cha mawasiliano, taarifa na kupanga maisha ya kila siku. Wakawaida natumia simu kwa saa chache kila siku, asa kugawanyika katika vipindi vifupi, kuangalia ujumbe kupiga simu, kusoma habari au kutumia mitandao ya kijamii kwa mda mfupi.

Ndiyo nimewahi kushiriki mashindano na uzoefu huo ulinifundisha mambo mingi muhimu kushiriki mashindano kulinipa na fasi ya kujijaribu, kujipima uwezo wangu na kukabiriana na changamoto kwa ujasiri. Hata pale ambapo kulikuwa na shinikizo au ushindaji mkubwa nilijifunza nithamu maandalizi na umuhimu wakujiamini kwa sababu mafanikio hayategemei kipaji pekee mbali pia juhudi na uthubutu wakuendelea hata mambo yanapo kuwa magumu.

Nina amini ushirikiano katika timu ni jambo la msingi sana kwa mafanikio ya pamoja. Ushirikiano huwezeshaji watu kushirikiana mawazo ujuzi na mitazamo tofauti. Jambo linalo saidia kupata suluhisho bora kuliko mtu mmoja kufanya kazi pekee yake.

Ningependa kujifunza kitu kipya kinachochanganya maarifa ya vitendo na ukuaji binafsi. Hasa ujuzi unaoweza kunisaidia kuwa bora zaidi katika maisha ya kila siku. Kwa mfano, ningependa kujifunza lugha mpya kwa sababu lugha hufungua milango ya mawasiliano, tamaduni, tofauti na fursa mpya. Pia ningependa kujifunza zaidi kuhusu teknolojia za kisasa hasa namna ya kutumia sanaa za kidijitali kwa ufanisi ili kuongeza tija kazini. Na katika kujifunza.

Napendelea kufanya mazoezi asubuhi kwa sababu hunisaidia kuanza siku nikiwa na nguvu, umakini na hali chanya ya nafasi. Mazoezi ya asubuhi huniamsha mwili, huboresha mazunguko wa damu na hunifanya nijisikie mwepesi kabla ya kuanza majukumu ya kila siku. Pia hunipa hisia ya nidhamu na mafanikio mapema, jambo linalo nifanya nibaki na motisha siku nzima.

Filamu ninayo ipenda zaidi ni ile inayo changanya hadithi yenye maana. Hisia za kweli na ujumbe unao baki akilini hata baada ya kumalizika. Napenda filamu inayo zungumzia maisha ya kawaida ya binadamu, changamoto, matumaini, upendo na maamuzi magumu. Kwa sababu hunifanya nijioni ndani ya hadithi hiyo filamu ya aina hii unigusa kihisia unifanya nitafakari kuhusu maisha yangu mwenyewe na wakati mwingine hunifundisha somo muhimu kuhusu uvumilivu.

Ndiyo nimewai kusafiri kwa ndege na ilikuwa uzoefu wakipekee na wakukumbuka ama wakukumbukwa. Safari ya ndege hunipahisia ya mshangao na msisimuko. Hasa wakati wakupaa, ambapo, unaona miji na manthali ikibadilika, taratibu chini yako. Nilihisi mchanganyiko wa furaha na utulivu kwa sababu, kila kitu kwa huwa kimepangwa na unanafsi ya kutafakari au kupumzika wakati wa safari.

Mara nyingi wikendi huitumia kupumzika na kujijali baada ya shughuli za wiki. Napenda kuamka bila haraka, kunywa chai au kahawa na kuwa na muda wa kutulia kabla ya kuanza chochote. Huwa nafanya mambo madogo ya nyumbani kama kupanga au kusafisha kidogo kisha kutumia muda na familia au marafiki kwa mzungumzo na kucheka. Wakati mwingine hutoka nje kwa matembezi mafupi kukaa sehemu tulivu au kubadilisha mazingira ili kupumzisha akili.

Ndio napenda kuangalia nyota kwa sababu hunipa hisia ya utulivu na kunifanya nitafakari kwa kina kuhusu maisha na ulimwengu. Kuangalia anga usiku, nyota zikiwa kimya na zinang'aa. Hunifanya nijisikie mdogo lakini pia sehemu ya kitu kikubwa na cha ajabu. Ni muda unaonisaidia kupunguza mawazo, kuachilia msongo wa siku na kupata amani ya ndani.

Napendelea zaidi kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti la karatasi kwa sababu mtandao hunipa upatikanaji wa habari kwa haraka na kwa vyombo mbalimbali na wakati mmoja. Kupitia simu au kompyuta na weza kusoma habari mpya popote na wakati wowote pamoja na kulinganisha taarifa kutoka chanzo kimoja hadi kingine. Pia napenda kuwa habari za mtandaoni, huruhusu kusoma kwa kina, kuangalia maoni, tofauti na wakati mwingine kutazama picha au video zinazo saidia kuelewa habari mzuri zaidi hata hivyo. Ni nathamini pia gazeti la karatasi kwa sababu huleta hisia ya utulivu na umakini mkubwa.

Kumbukumbu zangu nzuri za shule zinahusiana zaidi na nyakati za urafiki kujifunza kwa pamoja na matukio madogo yalio fanya siku za shule ziwe na maana. Pia nakumbuka vizuri vipindi vya darasa vilivyo kuwa na walimu walio tufundisha kwa moyo wa kituhamasisha kuuliza maswali na kujiamini hata tukikosea. Pia kuna kumbukumbu za kucheka na marafiki wakati wa mapumziko kushirikiana kufanya kazi ya darasani na kusaidiana kabla ya mitihani.

Ninapokuwa na furaha nikiwa nyumbani, napenda kufanya mambo yanayo niletea utulivu na kurithika kwa ndani, mara nyingi kukaa kwa starehe, kusikiliza mziki ninaoupenda au nikitazama kitu kinacho niburudisha bila msongo wa mawazo. Wakati mwingine napenda kupika au kuandaa chakula taratibu nikifurahia mchakato mwenyewe zaidi ya matokeo. Kwa sababu hunipa afisia ya kuwa na uthibiti na amani.

Ndiyo napenda kuimba kwa sababu kuimba hunipa njia rahisi ya kujieleza na kuachilia hisia. Si lazima iwe kwa sauti kubwa au mbele ya watu hata kuimba taratibu nikiwa peke yangu, hunipa furaha na utulivu. Maranyingi huimba ni ki ambatana na mziki ninapo ninaoupenda. Hasa nyimbo zenye ujumbe mzuri au melody laini zinanzoendana na hali ya moyo. Kuimba hunifanya nijisikie mwepesi, hunipunguzia msongo wa mawazo na hunirudishia nguvu ya ndani kwa ujumla. Kuimba kwangu ni, kuhusu kuamilifu wa sauti mbali na kuhusu furaha, uru.

Wazo nzuri kwa siku ya leo ni kujipa muda wakusimama kidogo na kudhamini hatua ndogo nilizofanya hata kama siku haijakamilika badala ya kujisukuma kupita kiasi nachagua kufanya jambo moja kwa umakini na moyo wote. Iwe ni kazi mzungumzo mzuri au kujijali mwenyewe pia najikumbusha kuwa maelezo au maendeleo si lazima yawe makubwa ili yawe ya maana. Hata hatua ndogo zina mchango mkubwa ukiweza kufanya tendo ndogo la wema kwa mtu mwingine au kwa nafsi yako kwa sababu mara nyingi furaha huanza hapo.

Ninafanya kazi ya ushirikiano na wengine kwa kueka mawasiliano wazi, heshima na nia ya kufanikisha lengo la pamoja. Kwanza nasikiliza mawazo ya wenzangu kwa makini bila kuya katiza kwa sababu na amini kila mtu ana mchango wakipeke. Ninapotoa maoni yangu na yatoa kwa wazi na kwa heshima. Nikijitahidi kujenga badala ya kubomoa. Pia napenda kugawanya majukumu kulingana na uwezo wa kila mmoja. Ili kila mtu ajisikie anahusika na anawajibika.

Napendelea zaidi kutazama mchezo kuliko kucheza. Ingawa kucheza pia inafuraha mara kwa mara. Kutazama mchezo hunipa burudani na msisimko. Hasa pale ni napo ona timu au mchezo au mchezaji akijitahidi na kuonyesha nitamu na umoja. Pia kuna nipa nafasi ya kujifunza mikakati, subira na nguvu ya ushirikiano hata hivyo kucheza mchezo hunisaidia kutumia mwili kujenga afya na pia kuachilia msongo wa mawazo hasa michezo ya kirafiki, isio na presha.

Wakati wa mgogoro na mtu nahitaji kwanza kutulia na kudhibiti hisia zangu kabla ya kuzungumza. Kwa sababu hisia inaweza kufanya hali iwe mbaya zaidi. Ninajaribu kumsilikiza mwenzangu kwa umakini ili kuelewa ninacho hisi na sababu ya mtazamo wake. Hata kama sikubaliani nae, baada ya hapo hutoa maoni yangu kwa utulivu na kwa heshima. Nikieleza ninacho hisi bila kulaumu, na iwapo nimekosea, niko tayari kukubaliana au kukubali kosa na kuomba msamaha. Kwa sababu, najua hilo husaidia sana kurejesha malewano.

Manthali ninayo iona kutoka dirishani mwangu hunipa hisia ya utulivu na kunifanya nitafakari kwa kina. Mara nyingi naona anga lililo badirika kulingana na muda wa siku asubuhi likiwa na mwanga laini unaoshiria muanzo mpya. Mchana likiwa wazi na lenye uhai na jioni likipambwa na rangi za macheo zinazo changanya machungwa waridi na zambarau. Pia naweza kuona watu wakipita, miti ikitikiswa na upepo au ndege wakiruka kimia, kimia mambo madogo lakini yenye maana kubwa.

Mwezi ninaupenda zaidi ni disemba kwa sababu kuna hisia ya kufuga mwaka na kufunga mwaka shukran na matumaini mapya. Disemba maranyingi huleta mapumziko muda wakua karibu na familia na marafiki na nafasi ya kutafakari safari ya muaka mzima pia kuna hali ya furaha na ukarimu hewani. Watu wanapunguza haraka, wanashirikiana zaidi na unashireke ndogondogo zinazo leta tabasamu. Mwisho wa mwaka hunifanya, nijisikie mwenye matumaini. Nikitazama mbele huku nikidhamini yote nilio ya pitia. Kwangu disemba si mwezi tu mbali ni hali ya moyo ya kuachilia ya lio pita na huyakaribisha ya jayo. Kwa imani na amani.

Ndiyo ni mewai kutembelea ziwa na mto na kila mara uzoefu huo uniacha na hisia ya utulivu na kipeke kuwa karibu na maji unifanya nijisikie mturivu kama mawazo ya napungua pole pole yanapofuatia mitiririko wa maji. Kando ya ziwa napenda kutazama maji ya lio tulia kusikiliza upepo laini na pia kuona ndege wakiruka juu ya uso wa maji. Jambo linalo leta amani ya ndani. Mtoni sauti ya maji ya nayo tiririka unikumbusha muendo wa maisha kuendelea mbele bila kusimama na hata kukiwa na mawe njiani.

Jambo la dini lililo muhimu kwangu zaidi ni maadili ya na mwelekeo wa maisha unaotoka nayo. Dini hunikumbusha umu uaminifu wa kuishi kwa haki, upendo, huruma na kuheshimu wengine bila kujali tofauti zetu. Pia hunipa mwongozo wa andani unapokutana na changamoto hunisaidia kutafakari maamuzi yangu na kunikumbosha kuwa kuna kitu kikubwa kiliko mimi binafsi ibada sala na au kutafakari hunipa utulivu wa moyo na nafasi ya kujirekebisha kiakili na kihisia.

Inasherekea siku kuu kwanjia ya utulivu, shukran na kushirikiana na watu wakaribu. Mara nyingi huanza kwa kutambua maana ya siku hiyo iwe ni ya kidini kitaifa au kitamadini. Kwa kutafakari, kuomba au kujipa muda wakimya, kuelewa umuhimu wake, napenda kutumia siku huu nikiwa na familia au marafiki, tukila pamoja kuzungumza na kufurahia mda bila haraka. Wakati mwingine ushiriki shugli maalum kama kutembelea ndugu kusaidia wanao hitaji au kufanya jambo jema linalo endana naroho ya siku hiyo.

Sherehe ni naipenda zaidi ni Krisimasi kwa sababu ubeba mchanganyiko ya wa shukrani upendo na umoja wa familia. Ninapenda hali yake ya utulivu na joto, watu wanapo kutana bila presha, pia wakishirikiana, chakula, mazungumzo na vicheko. Krissi Masi hunipa nafasi ya kutafakari mwaka uliopita. Kwa kushukuru uliopita na kuonyesha upendo kwa wengine kupitia maneno mema au matendo madogo ya wema. Pia kuna hisia ya matumaini na muanzo mpya inayofanya sherehe hii iwe ya kipeke moyoni mwangu.

Napendelea zaidi mbwa kuliko paka kwa sababu mbwa huonyesha uaminifu na ukaribu wa wazi sana kwa binadamu. Napenda jinsi mbwa anavyoweza kuwa rafiki wa kweli, wanalinda, wanacheza na mara nyingi huonekana kufurahia uwepo wa mtu bila mashalti.

Kumbukumbu ya kutisha ninayokumbuka ni ile ya kuwa katika hali ya kutokujua kinachofuata hasa wakati mazingira yaliyobadilika ghafla na nikahisi kupoteza udhibiti ilikuwa ni hali iliyojawa na kimya kizito au msisimko wa hofu. Moyo ukipiga kwa sana mawazo yakikimbia kila upande na hisia ya hatari hata kama haikuwa inayoonekana wazi. Kilichofanya iwe ya kutisha zaidi, si tukio lenyewe pekee, bali ilikuwa hisia ya kutokuwa na uhakika na kutegemea subira ili hali ipite. Hata hivyo ninapokumbuka leo naona pia somo lililojificha ndani yake.

Napendelea zaidi ugali kwa sababu ni chakula kinachonipa hisia ya kushiba, nguvu na uthabiti. Ugali una ladha rahisi lakini huendana vizuri sana na vyakula mbalimbali kama mboga, samaki, nyama au maharagwe. Jambo linalofanya uwe chakula cha kuaminika katika mazingira tofauti. Pia ugali hunikumbusha utamaduni na maisha ya nyumbani. Hasa wakati wa kula pamoja na familia. Hali inayo ongeza dhamana ya kuhisi zaidi ya ladha.

Utaratibu wangu wa kula asubuhi huanza kwa utulivu. Nikijipa mda wa kuamka vizuri kabla ya kula. Kwanza napenda kunywa glasi ya maji ili kuamsha mwili. Kisha huandaa kinywaji cha moto kama chai au kahawa kulingana na hali ya siku. Baada ya hapo hula kifungua kinywa chepesi lakini chanye lishe mara nyingi kikiwa na mchanganyiko wa kitu cha kunipa nguvu kama mkate uji mayai au matunda. Napenda kula bila haraka nikiwa nimetulia wakati mwingi nikisoma au kutafakari mipango ya siku.

Mfereji gani wa TV unaofuata? Kwangu binafsi mfereji wa TV ninaofuata zaidi ni ule unaochanganya habari, elimu na borudani. Napia yenye maana napenda kufuatilia vituo vinavyo toa habari kwa kina.

Ndio napenda kujifunza historia kwa sababu hunisaidia kuelewa mizizi ya jamii sababu za mambo yalivyo leo na mafunzo yaliyotokana na matukio ya zamani. Historia hunipa mtazamo mpana wa maisha ikinionyesha jinsi binadamu walivyopitia.